Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kuanza kujipangia kazi zangu mapema. Kila asubuhi hujiuliza ni kazi zipi ni muhimu zaidi siku hiyo kisha naziorothesha kulingana na kipaumbele. Hii hunisaidia nisiwe na msongamano wa mawazo na nijue kazi nianze wapi ninapokuwa na mpango, nahisi utulivu na kujiamini zaidi katika kazi ninazofanya. Pia hujiwekea malengo yaliyo wazi kwa kila kazi. Ninapojua ninachotaka kufanikisha nafanya kazi kwa umakini na kuepuka kupoteza muda kwa mambo yasiyo ya lazima. Huwa napenda kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ili nisichoke haraka na niweze kufuatilia maendeleo yangu hatua kwa hatua. Zaidi ya hayo, hutumia teknolojia kunirahisishia kazi, hutumia kalenda ya simu na kumbukumbu, kunikumbusha majukumu yangu na muda wa kuyatekeleza. Hii hunisaidia kuepuka kusahau kazi muhimu na kunifanya niwe na nidhamu ya muda. Vilevile, hujitahidi kupunguza usumbufu wakati wa kazi, hujiwekea muda maalumu wa kufanya kazi bila kuangalia mitandao ya kijamii ili niimalize kazi kwa haraka na kwa ubora mzuri. Mwisho, hujitathmini baada ya kazi kuisha kwa kujiuliza ni nini kimeenda vizuri na ni wapi ninaweza kuboresha zaidi. Kwa kufanya hivyo, mara kwa mara mchakato wangu wa kazi huzidi kuwa bora hadi siku baada ya siku.